Napenda kununua vitu sehemu zilizo rahisi kufikika na zenye bei nafuu. Kama vile kwamfano masoko ya wazi kwa mboga na matunda mapya. Maduka makubwa kwa jina la kimombo supermarkets kununuwa bidhaa za nyumbani. Maduka ya mitandaoni kwa nguo vifaa vya simu au elektroniki. Maduka ya karibu kwa vitu vya haraka haraka kama vile vitu vya mamboga, nyanya na vinginevyo. Muhimu kwangu ni ubora, bei nzuri na urahisi kupata vitu ambavyo nahitaji.

Nashugulikia wateja kwa heshima, uwaminifu na uweledi. Kwanzia zifuatazo kuwa sikiliza kwa makini ili kuwelewa maitaji yao kuwasiliana kwa uwazi na lugha raisi. Kutoa suluhisho linalofaa si ahadi tupu. Kuheshimu muda na makubaliano kufuatilia baada ya huduma kuwakikisha wamerithika. Njia hii hujenga imani, usiano mzuri na wateja wa kudumu miaka mingi zijazo.

Nashughulikia udhaifu wangu kazini kwa njia, chanya na ya kitaalamu kama ifuatavyo. Ninakubali udhaifu wangu badala ya kuficha. Najifunza na kuboresha ujuzi kupitia mafunzo au kusoma. Ninaomba ushauri au msaada pale ninapohiitajika. Ninapanga kazi vizuri ili kuepuka makosa yanayojirudia. Ninajipima na kujidhamini mara kwa mara kuona maendeleo. Njia hizi hunisaidia kukua kazini na kuwa bora zaidi kila siku.

Mara mingi napenda kuwasiliana na kwa njia ya wazi, ya heshima na ya kueleweka hasa. Mazungumzo ya ana kwa ana, pale ninapowezekana, ujumbe au simu kwa mambo ya haraka, barua pepe au maandishi rasmi kwa maswala ya kazi, kusikiliza zaidi kabla ya kujibu ili kuelewa vizuri. Mawasiliano mazuri hujenga uaminifu, ushirikiano na mahusiano imara.

Mimi hiupenda kuwa mahali penye utulivu na asili. Sehemu kama ufukweni mwa bahari au bustani nyenye miti mingi. Sauti za mawimbi na au upepo mwanana hunifanya nijisikie huru. Nikifikiri kwa kina na kupata nguvu mpya ya kuendelea na majukumu yangu ya kila siku.

Nawasiliana saa zingine kupitia kanuni za itafiki, APIs. Mimi, siishi peke yangu, napofanya kazi. Nawasiliana na mifumo mengine, inayoweza kutafuta habari, mtandaoni, kutengeneza picha, au kupata data za hali ya hewa. Huu ni mawasiliano ya kasi, ya jabu, yanayotumai lugha, na yanafuata code inewezekana na kupa jibu sahihi kwa wakati mmoja.